Nam ni vyema kutambua kwamba kwa kazi huwa kunakuja mabadiliko wakati moja ama ule mwingine. Na hivyo unafaa kuwa makinifu sana kueza kujiweza kushambulia mabadiliko kazini. Na kueza kutambua ni kwa nini hayo mabadiliko yamekuja. Hivyo itakupa wakati bora wakati mwafaka. Na kwenye kusaidia kutekeleza mambo yako hivyo kwenye kazi kuna mabadiliko ya aina tofauti tofauti. Kuna pahali ambapo unapapata kwamba ni mabadiliko aidha ya wafanyikazi ama mabadiliko aidha ya kitu kingine. Aidha kwa mfano leo uliacha swala likiwa hivi lakini kesho nahitajika aidha kufanya hivi vingine. Hivyo ni vyema kuchukua muda wako na kuelewa jinsi ambavyo mabadiliko inanvyohitaji yananavyokufaa yanavyokutaka we binafsi ukue. Hivyo mi binafsi ninatambua kwamba mabadiliko ni kitu ambacho hufanywa na mabadiliko hayaji tu ili yaeze kulete hasara la hasha. Mabadiliko huja kwa wakati mwafaka, huja kwa jinsi ambavyo yameweza kulengwa. Kwa mfano, unapata kwamba, pale ambapo kuna kazi nyingi sana kwenye kazi, unapata kwamba kuna mabadiliko ya kuweza kuongeza waajiri. Hivyo pale ambapo utakapoweza kuongeza wafanyi kazi kwenye kazi, utaweza kupata kwamba, tumeweza kufikia kilele maalum, kiaeza kusaidia sana, kuweza kupunguza pia kazi nyingi kwenye kazi. Hivyo, hivyo nmekutambua kwamba kila kazini kunaeza kutokea mabadiliko aidha yakiwa yamepangiwa ama hayajapangiwa. Kuna wakati mwingine mabadiliko yanaja bila kupangiwa. Kwa mfano, unaeza kuwa kwamba unafanya shuguli yako hivi. Unasikia kwamba mkampuni imeweza kupata hasara kiwango hiki. Hivyo, hatuwezi kukulipa kama inavyohitajika. Hapo, unapata kwamba ni mabadiliko ambayo yalikuwa hayajapangiwa. Mabadiliko ambayo yameweza kuchipuka tu hivi bila mpango wowote hivyo ni swala ya kutilia maanani kwamba mabadiliko sio kitu ya kusema kwamba utajua kitakapokuja. Nam kwa wakati mwingi mabadiliko huweza kuwa yamepangwa. Lakini kuna wakati ambapo inaja bila kujipanga. Kwa mfano, unajua kwamba kuna mabadiliko ambayo ukiyafanya kwenye kazi kana kwamba unaeza kujisababishia aidha kuweza kufutwa kupigwa kalamu kazini ama aidha kuweza kusababisha kazi kuenda hasara kubwa sana. Hivyo ni jambo la maana sana kutilia maanaani kwamba mabadiliko huja. Mabadiliko ni kitu ambacho hatuwezi kizuia. Ka unajua kwamba kampuni ipo hapo. Lakini wafanyikazi wataja na waende. Kila kitu ambacho tunachokifanya kwamba kimeweza kuenea sana mabadiliko unajua pia angalia vile ambapo teknolojia inapoendelea tunapoona kwamba mabadiliko yanakuja. Tunaona kwamba vile tulikuwa tumezoea kufanya kuwa na wafanyi kazi wengi kazini. Imebidi waweze kupunguzwa. Kwani kiteknolojia tunaona kwamba teknolojia inasaidia sana. Kuweza kupunguza hicho kiwango cha wafanyikazi inasaidia kuweza kufanya kazi ambazo watu wengi walikuwa wakizifanya na teknolojia moja tu. Hivyo unafaa mimi binafsi najua kwamba jinsi ambavyo mabadiliko yanaja yanaeza kuja kama yamepangiwa ama hayajapanjiwa. Na pale ambapo yameja kama hayajapangiwa ninafaa kujua jinsi ambavyo nitakavyoweza kukabiliana nayo. Jinsi ambavyo nitakavyoweza kujituma jinsi ambavyo ninavyofaa kuweza kutimiza. Hivyo. Si suala tu la kusema kwamba mabadiliko yapo. Ndiyo yapo. Lakini jinsi ambayo unavyojihusisha na jinsi ambavyo unashambulia ndivyo kitu cha maana. Kwa mfano pale ambapo unaposikia kwamba kazi inahitaji aidha kupunguzwa wafanyikazi wengi. Hapo mi naketi chini najieza kujipumzisha najiuliza iwapo ni mimi nitaeza kufutwa kazi iwapo ni mimi nitaeza kupunguzwa kama wafanyikazi walio wengi. Hii ni wapi ambapo napoweza kupata chiki kupata angalau kupata angalau unga wa kula kila siku. Hapo ni nakieti chini nafikiria na jua kwamba ninaeza kufanya kazi hii na ile nyingine. Na pili najiuliza iwapo ni mimi nitakayesalia. Hapo unajua kwamba kazi itakuwa mingi sana. Ni kazi ambayo ambayo watu walikuwa wafanye hivyo watu wanne. Itakubidi ufanye we mwenyewe. Hivyo ni kitu cha kutulia. Kuhakikisha kwamba umeweza kulifikiria. Ni wazo linahitaji mtu binafsi aweze kuketi chini. Na aweze kutambua hadhara awezi kutambua ni nini. Na nini ambacho anaweza kufanya. Hivyo mi binafsi huhakikisha kwamba kabla mabadiliko yaweze kunidhuru sana. Ninaeza kujipanga, nina uwezo wa kujipanga, nikapanga fikira zangu, nikapanga. Chinsi ambavyo, ninavyoweza kutarajia mambo yakakwenda.

Kweli, suala la kupendelea mahali pa kimya au pa kelele, huweza sana kutofautiana kulingana na aina ya kazi au aina ya mazingira ninayoyahitaji kwa muda huo. Kuna wakati ambapo unajihisi kwamba unapendelea mahali pa kimya. Na kwa kweli, huwa unatokana sana na kulingana na jinsi akili yako ilivyo. Pale ambapo kuna msongo wa mawazo, pale ambapo unasikia kwamba kuna tatizo ambalo linakusumbua. Kwa kweli utajipata kwamba unapendelea pahali pa kimya. Unajua kimya si tu kusema kwamba ni kupendelea, la hasha kimya kinakuja pamoja na mazuri mengi sana. Kimya kinaleta sana uwezo wa mtu binafsi kuweza kutulia, kuweza kuhakikisha kwamba mwishoni mwa siku ameweza kupata aidha, kuweza kujipunguzia mawazo kwenye akili, ama aidha kuweza kuhakikisha kwamba mwishoni mwa siku ameweza kufikia lengo moja ama lingine. Hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba una uwezo kuweza kutimiza swala fulani ama ile lingine. Kwa mfano kuna wakati ambapo unajipata kwamba unahitaji muda fulani wewe binafsi. Kuna wakati unajipata kwamba unajihisi bora ukiwa wewe binafsi. Na hapo kwa kweli unapata kwamba unapendelea kwa pahali kimya. Kwani pahali kimya sio tu kukuwezesha kuweza kutulia. La hasha unangalia pia pahali kuliko kimya kuna kusaidia sana kutaleta mazuri sana katika mwili wako. Kuna kusaidia mwili wako kuweza kujipunguzia hisia nyingi. Unapata kwamba kuna mtu aidha siku ilipo kuwa refu. Kuna wakati ambapo unapata kwamba aidha mwezi umekuwa ulio na changamoto. Na hapo unahitaji muda bora sana kuweza kuhakikisha kwamba aidha umeweza kujipunguzia hasira aidha umeweza kujipunguzia msongo wa mawazo wenye akili yako. Hapo ndipo utakapo endea na kuhakisha kwamba unachagua pahali kimya kuliko pahali pa kelele. Nam natambua kwamba, pahali pa kelele pia kuna kuna mambo ambayo yanapohitajika kuna wakati ambapo, unajipata kwamba unafurahia ukiwa kwa kelele. Kwa mfano, kuna kelele ambazo, si naeza kupigio mfano kuna kelele ambazo, huwa ni za kuudhi. Kuna ambazo, ukiketi hapo unajisi kwamba kwa mfano, nje tanga, pale ambapo unapokuwa kiburudika. Pala ambapo unapokuwa ukitazama mpira kama vile kadanda. Hapo, ni pahali ambapo kuliko na kelele nyingi sana. Na hizo kelele, sio kelele za kufokea, sio kelele za kuweza kumtukana mtu la asha. Hizo ni kelele za kuweza kumhimiza mtu aweze kufanya suala fulani. Hizo ni kelele za kuburudika. Hivyo, ni vyema kujua kwamba pia pahali penye kelele, huitaji muda malum. Pia pahali penye kelele, mtu anahitaji aidha kuweza kutulia ama kuweza kufanya suala fulani kwa wakati fulani. Hivyo, ni suala la kuchukulia mfano, la kuchukulia kwa maana sana na kujua kwamba pali ambapo napohitaji kelele usiweze kukuchanganya pahali ambapo napohtaji kimya unajua hizi ni vitu mbili ambazo haviendani pale ambapo unapohitaji kelele aidha huwa sana sana wakati wa burudani aidha huwa sana sana wakati ambapo unajihisi kwamba ni mtu ambaye anahitaji kufikia kelele maalum pahali ambapo unahitaji kimya ni mahali ambapo unahitaji muda bora wa kuweza kujifikiria wewe binafsi unahitaji muda bora bila usumbufu unajiona kwamba hapa ndipo unajihitaji wewe binafsi hutaki kusikia mtu mwingine yeyote akieza kuzungumza hivyo ni swala la kuchukulia maanani sana kuweza kutambua ni jinsi gani ambavyo unaweza kutenda shuguli moja ama ile nyingine inakusaidia pia kuweza kutambua ni namna gani ambayo unaweza kufikiria, ni namna gani aidha unaweza kupata suluhu kwa tatizo ambalo, aidha inaweza kuletea madhara, hivyo swala la kusema kwamba unapendelea pahali kimya ama pa kelele, ni swala la kujua kwamba we binafsi uko vipi we binafsi aidha unajua maana ya hiyo mazingira kuna wakati ambapo pia angalia pale kwenye disko, yani pale ambapo unasherekea burudani, apo kwa kweli inakuwia vigumu sana, hautakuwa mwenye burudani, iwapo mazingira yanayokuzunguka, ambapo vitu vinavyokuzunguka ni kwamba ni kimya la asha unafaa kuhakisha kwamba angalau ni kelele kelele ambayo inakufanya unaburudika kelele aidha ya muziki, kelele ya ngoma, ambayo inakufanya kwamba, ukiisikia unajihisi kwamba uko huru, hivyo ni vyema kujua kwamba, huwezi kuchanganya mahali ambapo napenda kelele. Na hivyo, ndiyo natambua mimi binafsi kwamba, kuna wakati ambapo napenda kelele na kuna wakati ambapo napenda kimya. Lakini, kilinganisho ni ikinibidi, niweze kuchagua kati ya hizo mbili, niweze kutoka na moja bora. Kweli, ningechukua kimya, kimya inakusaindia binafsi, kuweza kujua pale ambapo umekosea, inakusaidia wewe binafsi, kuweza kutambua aidha hatua ambazo umeweza kuzichukua katika maisha na hivyo, kimya ni kitu cha maana sana kwake mtu binafsi na pia kwa kila mtu.

Kwa kweli, swala la kutumia wifi au data ya simu huweza kutofautiana sana pia na uwezekano ama idadi ya pesa ambayo inahitajika. Kwa mfano, wakati mimi, kuna wakati mwingi mimi hupenda sana kutumia wifi. Hii si tu kwa sababu ya kiwango cha pesa. La hasha. Unaona kwamba, kutumia wi-fi kwamba ni kitu ambacho kinaweza kusaidia, kinakupa wakati mkubwa sana wa kuweza kuburudika mtandaoni, inakupa wakati mzuri sana. Aidha, wa kuweza kutekeleza kazi zako ambazo zinahitaji mtandao hivyo, wi-fi na data huweza kutofautiana sana na jinsi ambavyo mtu binafsi, anaweza kupendelea. Kuna wakati pale ambapo unajihisi kwamba kwa kweli, hapa nitachagua data kuliko wi-fi. Kwani unapata kwamba data zina uwezo wa kuweza kutekeleza na kuweza kuwajibika kwa haraka sana. Hivyo kuna wakati unajihisi kwamba hapa sihitaji data nahitaji Wi-Fi aidha kwa sababu inahitaji kiwango kikubwa sana cha mtu kukaa mkwenye mtandao. Hivyo sisi wala tu la kusema kwamba unahitaji. La hasha unafaa kujua ni jinsi gani ambavyo unavyohitajika. Unafaa kutambua wakati ambao unahitajika kuwa kwenye mtandao. Unafaa kujua haraka ambayo unahitaji kwenye mtandao. Na pia jinsi ambavyo unavyohitaji kuweza kutimiza swala fulani ama lile lingine. Kwangu binafsi, mimi hupendelea sana kutumia wi-fi. Kwani mimi ni mtu ambaye ninakaa kwenye mtandao kwa muda mrefu sana. Ni mtu ambaye ninapotekeleza kazi nyingi sana kwenye mtandao. Hivyo, swala la kutumia simu, swala la kuja kutumia data itaeza kuwa ya bei ghali sana. Mtaona kanakwamba hizi ni kama napoteza hela. Kwani unapata kwamba data za kukaa siku yote zina kucost shilingi mia tano. Lakini ilhali data za kukaa siku mzima kwenye mtandao bila kipimo inakugharimu pesa taslimu shilingi hamsini. Hivyo unaona kwamba unaweza kuweza kuokoa shilingi mia nne hamsini. Hivyo ni swala tu la kujua kwamba jinsi ambavyo unaitumia na wakati ambapo unapohitajika. Utafaa kuwa na fikra ambazo ni wazi. Unafaa kuwa na lengo ambalo umeweza kuliafikia kwenye akili yako. Ukajua kwamba hivi ndivyo nafaa kuwa nimetimiza. Hivi ndivyo nafaa kuwa nimetekeleza swala ili ama lile lingine. Hivyo si swala la kusema tu unapendelea kufanya hivyo. La hasha, unafaa kujua kwamba iwapo unataka kufanya hivo unafanya kwa muda mgani. Unafanya kwa kipimo kinachotosha vipi. Hivyo, hakikisha kwamba unajituma ipasavyo, hakikisha kwamba swala ambalo unalolifanya ni swala ambalo linakuhitaji Either pale ambapo unahitajika kutumia wifi. Unawenza kuitumia kwa vyema. Pale ambapo unapohitajika kutumia Either data ya simu. Unatumia vyema. Inakusaidia sana. Kuweza kutambua pia pale ambapo unapohitaji fedha kuweza kuji kuhakiisha kwamba hujatumia fedha zako vibaya hivyo swala la kuhakikisha kwamba unatumia wifi au data ya simu. Inaendana sana na aina ya kazi. Inaendana sana na kiwango cha muda ambao utakaotumia kwenye mtandao. Inaendana sana na jinsi ambavyo unavyokuwa kwenye mtandao kiwango kinatosha vipi hivyo si swala tu la kusema kwamba nimetumia kiwango hiki kwenye data la hasha unafaa kujua data na Wi-Fi zinatekeleza wajibu moja wajibu unaofanana. Zinatekeleza pia kazi inayofanana. Hivyo, ni kwako wewe binafsi uweze kujua. Ni nini ambao kuangalia mfuko wako ili uweze kujua ni kipi ambacho ninachokidhamini ipate ni hapo ambapo unaona ni kwamba inakupa uwezo, inakupa faida jema ya hela zako. Hivyo, jua kwamba pia data ya simu. Ina umuhimu, inaweza kuwa na uzuri kuliko wifi pahali ambapo wewe binafsi, unahitaji kuwa kwamba, hutakuwa ukitoka mahali, kutoka pahali hapa. Ama ni pale pengine, ilhali, unatumia data. Hivyo, ni kitu cha kutilia mfano kwamba, kutambua kwamba kila kitu wifi au data ya simu, huwa na umaana maalumu huwa na pahali ambapo, inapotumika kweli, unaona kwamba imetumika sawa. Unapotumika mahali pengine kwamba, inaona, aidha inaweza kugharimu pesa taslimu nyingi sana hivyo ni swala la kujua kwamba aidha utaweza kutekeleza wajibu huu ama ule mwingine kwa wakati maalumu na kujua kwamba aidha unahitajika kufanyo swala hili ama lile lingine ni vyema kutambua pia wifi ni ya bei chini sana inakusaidia sana kuweza kuzuia kutumia pesa nyingi kukaa kwenye mtandao hivyo mimi napendelea wifi sana.

Na swala la kupenda kupanda milima ni kitu ambacho mtu hukichukulia sio tu kwa sababu ya jinsi ambavyo kilivyo. La hasha, unafaa kujua hili ni swala ambalo mimi hubudedika sana, ni swala ambalo hulichukulia kama kitu kama wakati wa kuweza kutumia muda wangu ambao sifanyi kazi vyema. Unapata kwamba, swala la kupanda milima, si swala tu la kufanya kusema kwamba unalifanya unalitekeleza bila sababu. La hasha, ni kitu ambacho unaweza kuweka kwa kumbukumbu sana. Inaeza kusaidia pia kuweza kutambua uwezo wako kufanya swala. Pia unalichukulia kama kitu cha burudani. Hivyo, swala la mimi kupenda kupanda milima naam. Napenda sana kukwea milima. Na si tu kukwea, napenda jinsi ambavyo na watu ambao tunaokwea na wao. Kwa kweli, pale ambapo unapohitaji kitu kiwe cha ya kufurahia, si vyema kuwa wewe binafsi. Hivyo mimi ninapo kwenda kukwea milima ama kupanda kwenye milima, mimi napenda sana kuambatana na ina ya marafiki tofauti tofauti. Kuna rafiki ambaye kwa kweli unaona kwamba huyu hana ujuzi wa kuweza kukwea milima. Hivyo unamfunza unakuwa kama mwalimu wake, kuweza kumfunza moja kwa moja hadi jinsi ambavyo atakavyoweza kufikia kilele. Naam, mimi nimeweza kukwea milima tofauti tofauti. Kwa kweli, mlima ambao nimeweza kukwea ambao ni mrefu sana nchini ni mlima Kenya. Na huu ni mlima ambao kwa kweli, unapokwea, unafaa kuwa ni mtu ambaye, una uzoefu, ni mtu ambaye, una uwezo wa kuhakisha kwamba, unaeza kustahimili hiyo haina ya baridi. Kwa kweli, unatambua kwamba kwenye kipeo, kwenye juu kabisa kwenye mlima, unakuwa na barafu. Na hiyo barafu inaweza kuchangia pakubwa sana katika jinsi ambavyo weye binafsi utakavyoweza kukwea huo milima. Jua pahali ambapo kuna barafu nyingi inakuia ugumu, pia inaweza kuadhiri afya yako. Unajua kwenye unapokuwa ukikwea milima, unaweza kutambua kwamba kunakuwa na baridi nyingi sana unapokwenda juu. Hivyo unafaa kutambua kuwa kwamba, kukwea milima si swala tu la kuburudika. La hasha, linaweza pia kuwa na madhara iwapo hutachukulia kwa umakinifu jinsi ambavyo unahitaji kukwea mlima ukiwa. Kwa mfano, unapokwea mlima hakikisha kwamba kuvalia mavazi ambayo siwezi kusikia baridi. Mavazi ambayo najihisi kwamba niko starehe. Mavazi ambayo najihisi kwamba itakuwa vigumu sana niweze kupatwa na maradhi kama vile ya kukohoa. Hivyo, ni vyema sana kujiangalia, ni vyema sana kuhakikisha kwamba, kabla ya kufanya swala, kabla ya kutangulia kwenda kukwea milima, umeweza kuvalia jinsi ambavyo inavyohitajika. Umeweza kuhakisha kwamba, umefanya mambo yanavyohitajika. Usiende tu kukwea kwa sababu ya kukwea. La hasha, kwea hio milima ukitambua kwamba, haidha ina hasara ama inaweza kuletea manufaa tofauti tofauti. Hivyo, mimi binafsi hupendelea sana pale ambapo ninapakwea mlima na kuwa na mtu ambaye pia ana ujuzi. Unajua pia mtu aliye na ujuzi inakuia urahisi sana, inakusaidia pia unajifunza swala moja ama lile lingine. Unajua swala la kukwea mlima si kitu ya kusema kwamba ni kana kwamba kutembea. La hasha, kukwea milima inahitaji ujuzi maalum. Inahitaji mtu akuwe na uwezo maalum wa kuweza kutambua swala fulani ama lile lingine. Na vile unapokwenda kupanda milima pia, tambua kwamba kuna athari ambazo zinaweza kutokana naye. Kwa mfano, iwapo hutakuwa na ujuzi, iwapo utaweza kuteguka ukipanda milima jua kwamba, hapo ndipo unapoweza kualika na kutambua kwamba hapo ndipo utakapoweza kuleta maafa. Hapo ndipo utakapoweza kutambua kwamba unaweza kujidhuru sana. Hivyo kupada milima si swala tu la kufurahia. Si swala tu la kusema kwamba unapenda. La hasha ni swala la kutambua jinsi gani ambayo unavyoweza kujilinda. Kupanda huo mlima. Ni jinsi gani ambavyo unaweza kuhakikisha kwamba, hauna madhara kama vile magonjwa. Hauwezi kujiletea madhara ambayo aidha yanaweza kuletea mahangaiko. Pia unakua mtu ambaye ni makini sana. Pale unapokuwa ukikwea mlima, kuwa kwamba lolote linaweza kutendeka. Iwapo utateguka jua kwamba aidha, unaweza kupoteza maisha yako. Aidha unaweza pia kujivunja sehemu za mwili wako. Hivyo, ni kitu cha kuchukulia kwa umakinifu sana. Ndiyo, inakua ni shughuli za kufurahia. Lakini, inahitaji umakinifu wa kiwango kikubwa sana. Inahitaji mtu binafsi, aweze kutambua aidha anaweza ama hawezi. Na kwa kweli, mimi napenda sana kukwea milima. Kwa sababu ya burudani ya.

Kwa kweli, mafunzo gani ya kazi yameweza kusaindia sana, ya mekoweza kuzaindia zaindi. Nisola kujua kwamba, kuna ina ya mafunzo uweza kutolewa kwenye kazi. Kuna aina ya mafunzo pia huweza kuhakisha kwamba wewe binafsi unayachukulie kama kipaumbele. Kwani, unajua kwamba kwenye kazi si wewe binasisi wewe pekee ulipo hapo. Kuna aina tofauti tofauti ya watu, kuna aina tofauti tofauti pia ya hadhi ambayo kwenye kazi. Hivyo, kuna ina masomo, kuna somo mbalo kwa kwele naeza kufunzo ama unaeza kujifunzo ye binafsi. Na lika heza kuwa lamana sana kwa kwe binafsi. Na pia kuchangia pakubwa katika fainda, kuchangia pia pakubwa katika kwa kikisha kwa mba mwishoni kampuni ama kazi yenu inaweza kufaulu hivyo jinsi na namna ambavyo tunatangamana na watu wa jinsia tofauti tofauti. Hivyo, kitu cha kwanza cha kuhakikisha kwamba kila kitu unachokifanya ni kitu ambacho nimejifunza na kuhakikisha kwamba kinaweza kunisaidia mwishoni mwa kazi na kila wakati ninapokuwa kwenye kazi. Ni kitu cha kuhakikisha kwamba nina heshima heshima unajua kwamba ni kitu cha mkondo miwili. Unamheshimu mtu naye anakuheshimu iwapo huta mheshimu kweli jua kwamba itamuia vigumu sana yeye binafsi aweze kukuheshimu. Hivyo mimi binafsi najua kwamba. Heshima si kitu cha kuchukulia juu juu. Heshima ni kitu cha kuhakikisha kwamba kinatoka moyoni mwako. Ni kitu nahakikisha kwamba unakifanya kwa hiari unakifanya kwa kujiskia kwamba uko uhuru na huja lazimishwa ni mtu yoyote kuweza kutekeleza. Hivyo pale ambapo napokuwa nikifanya swala moja ama lili lingini kwenye kazi. Kwa kweli nafuata sana somo la kuhakikisha kwamba heshima si utumwa heshima ni kitu kukisha kwamba mwishoni mwa siku unamheshimu mtu. Na hapa mnakuwa na uelewano munaweza kupunguza migogoro kwenye kazi. Jua pia heshima sio swala tu la kusema kwamba unamheshimu mtu aliye na hadhi kubwa ama ya kiwango kilicho sawa nawe la hasha. Kila mtu kwa kila mfanyikazi kwenye kazi anahitaji heshima yake anahitaji pia yeye kuwa na heshima kwa mfano ni vyema kutambua kwamba ni wapi huta mheshimu mlinda lango. Huyo hapa uta mheshimu pia. Mdogo wako jua kwamba itakuia vikumu sana. Pia naye kuweza kuheshimu. Naam wanaweza kuonyesha kana kwamba ana kuheshimu. Lakini jua kwamba huyo mtu hakuheshimu hata kidogo pale unapomwonyesha madharau jua kwamba lakini mpe heshima inayomstahili mpe heshima kulingana nusilinganisha tuna wazi lasha, mpeheshima pia kama vilo ngempa mbosi wako, kama vilo ngempa mtu mwenye hazi kubo ukuliko mpeheshima inayotosha vivyo hivyo, kwangu kwa kweli kila mfanyikazi ana swala ambalo mnalilolitekeleza. Mnaweza kulitimiza najua pia kwamba kwenye kazi. Najifunza pia somo lingine. Kwanza ilipili ni kwamba bidii unayozipa kwenye kazi. Kwamtu mwenye bidii itachangia pakubwa kwenye kazi kwakisha kwamba unaweza kufanikiwa sana kwenye kazi jua bidii kwamba ni kitu kinachokuwezesha wewe binafsi kuhakikisha kwamba umeweza kutekeleza wajibu ambao unakuhitaji pasavyo. Unaweza kutekeleza kazi ambayo inakuhitaji wewe binafsi kwa uwezekano wako wote. Usiuwe mzembe kwenye kazi. Kwa mfano kuna wakati ambapo unajipata kwamba unahitajika kutekeleza shughuli moja ama ile nyingine kwa wakati ambao. Aidha unaweza kwamba unaona kana kwamba ni wakati ambapo hujihisi bora. Hakikisha kwamba unatia bidii hakikisha kwamba unaweza kujikazana. Kwani usionekane mtu mzembe. Usionekane mtu ambaye kana kwamba anaweza kuidharau kazi yake. Hivyo nimejifunza mambo hayo mawili na kwa kwelo. Yamechangia sana kwa jinsi ambavyo navyo fanya kazi. Yamechangia sana kwa jinsi ambavyo navyo onekana kwenye kazi. Jua pia kwamba hayo ni mambo ambayo ukiyafuatilia utaeza kuwa kwamba unaeza dieka pia kwenye nafasi bora ya kueze kufutia kupandesho hathi. Chotu kupandesho hathi. Inavutia kueze kano kwamba mneheze kufuwa ndafu kama kampuni. Hivyo nimeheze kujifunza ya shima na bindi kazi.

Naam, swala la kuniuliza kana kwamba nishawahi enda kwenye tamasha tamasha la mziki. Ndiyo umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki. Naam, kwa kweli nimeshiriki kwenye tamasha tofauti tofauti za miziki. Kuna wakati ambapo inakubidi na kuna wakati pia unakua kwamba hali yako inakuhitaji wewe binafsi ukuwe mahali hapo. Kwa mfano, nilieza kushiriki tamasha ambayo kuna muziki maarufu sana duniani aliyeitwa kwamba alikuwa anaitwa, si jina lingine bala ni Bien. Huyu ni mwanamuziki kwamba alikuwa ameweza kuwaalika wanamuziki wengi sana duniani. Waweze kushiriki hivyo ilikuwa kwenye mji wa nairobi hivyo ilinibidi sana niweze kuenda kuburudika nao ilinibidi nichukue muda wangu kuhakikisha kwamba angalau nimeweza kuwatazama hao wanamuziki. Nimeweza kusikiliza talanta ambazo ama vipaji ambazo wameweza kubarikiwa nazo. Hivyo, si swala tu la kusema kwamba, iwapo nimewahi kuenda, ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha, na pia nikaweza kushiriki. Mi ni mtu ambaye napendelea, napenda sana kusikiza, ile midundo ya ngoma, ile muziki, na kuweza kuweza kujua kwamba, mtu ana kipaji hiki, mtu anaeza kufikia kilele hichi. Hivyo, swala la kusema kwamba, iwapo nishaienda, ni swala la kutambua kwamba, mimi ni mtu ambaye ninapenda sana ngoma. Mimi ni mtu ambaye ninapenda sana muziki. Hivyo kwenye tamasha za muziki inani wia ugumu sana kuweza kupitwa nazo. Pale ambapo napokuwa kwenye kazi najieza kujipanga vyema nahakikisha kwamba ninajua mwishoni mwa siku kwamba nafaa kuwa nimetimiza hili ili niwe na muda bora sana. Kuweza kuburudika kwenye tamasha hizi. Pili jua kwamba tamasha za muziki huwa za maana sana. Na huwa ni tamasha ambazo, iwapo utazichukulia na kutambua umuhimu wake. Mwishoni utakuwa mtu mwenye burudani. Mwishoni utakuwa umetimiza swala fulani ama ile lingine unajua pia kwamba tamasha la muziki huweza kuambatana na umuhimu tofauti. Kuna pale ambapo unapokwenda kwenye tamasha la muziki ukiwa na msongo wa mawazo. Kwa kweli kufuati kusikiliza yale tu maandhari. Kusikiliza tu zile burudani ambazo ziko kwa kisehemu hicho. Unajhisi kwamba akili yako imeweza kupumzika. Unajihisi kwamba akili yako imeweza kupata nafuu iwapo ulikuwa na msongo wa mawazo. Unaweza kupata kwamba unaweza kusaidika hivyo. Swala kuniuliza iwapo mimi napenda sana kuenda kwenye tamasha la muziki. Nasema naam. Mimi ni mtu ambaye natambua kwamba kipaji kinafaa kupigiwa mfano. Kipaji ni swala la kuhakikisha kwamba mwishoni mwa siku unaweza kumshukuru mtu ambaye aidha ameweza kuwaburudisha umeweza aidha kuhakikisha kwamba mtu ambaye ameshiriki kwenye tamasha hilo ameweza kupata faida pia si swala tu la kuweza kujiburudisha, ni swala la kuhakikisha kwamba pia mwili wako uko buheri wa afya pale ambapo unapoketi na kuweza kusikiliza maandhari na kuweza kusikiliza aina ya miziki ambayo hutoka kwenye tamasha hizi, kwa hasa mimi napenda sana kuweza kusikiliza mwanamuziki wa kutoka nchini kenya hawa ni wana muziki kwa kweli unawasikia kwamba ni watu wanaojua walio na vipaji vya kweli wana muziki ambao wanaweza kutoa ngoma ambayo muziki ambao kwa kweli unasikia na maandhari yana uzuri wake fulani yana kitu cha kupigia mfano hivyo mimi ni mtu binafsi ninaipenda sana kuhakikisha kwamba ninaeza kuwapongeza watu ambao wanaeza kujituma watu ambao wanajua nini ambacho hasaa wanachokifanya hata ambapo unapokwenda unasikia mwana muziki kwamba, anaweza kujituma kwa wakati maalumu, anaweza kutekeleza swala hili ama lile lingine, kwa kweli inakupa motisha sana, kwa kweli inakusaidia wewe binafsi kujua kwamba, huyu ni mtu ambaye akipewa nafasi njema sana kama aliyopewa, kwa kweli anakuburudisha, kwa kweli unajihisi kwamba hauna msongo wa mawazo. Muziki una kipaombele ni kitu cha kupigiwa kipaombele kwenye maisha yangu. Ni kitu najua kwamba kina umaana fulani katika maisha yangu najua kwamba nikikichukulia kwa jinsi ambavyo inavyohitajika mwishoni mwa siku mimi binafsi nitakuja kufurahia mwishoni mwa siku nitaweza kupunguza msongo wa mawazo aidha iwapo ulikuwa ukinisumbua. Hivyo, mimi ni mtu ambaye napenda sana kufurahia. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kuhakikisha kwamba swala ambalo aidha lilikuwa liki nitatiza naeza kutatua kupitia njia tofauti tofauti. Na kuweza kuenda kuenda kwenye tamasha za muziki. Ni kitu ambacho moja wapo huweza kunipunguzia hisia huweza kunipunguzia aidha msongo wa mawazo kwenye maisha yangu. Hivyo nikitamatisha nasema kwamba mimi ni mtu ambaye nimewahi kuenda kwenye tamasha nikashiriki vyema.